Ninapofanya marafiki shuleni au kazini kwasababu tunakutana mara kwa mara. Kwenye shughuli za pamoja kama michezo mazoezi au ibada. Kupitia marafiki kwa marafiki mtu anakikutambalisha kwa mtu mwingine. Mutandaoni vikundi mitandao ya kijamii au mazungumzo ya maslahi ya pamoja. Ninavyofanya marafiki kuwa mwenye kusikiliza si kuzungumza tu. Kua wakweli kuonyesha heshima na neema kwanzia mazungumzo madogo. Inachofanya urafiki udumu, mawasiliano, uaminifu na kuheshimiana, pia kusaidiana wakati wa shida.

Ninachofanya kupunguza matumizi ya plastiki ni mambo madogo lakini ya makusudi. Natumia mifuko ya kudumu. Nikienda sokoni au duka hubeba mfuko wa kitambaa badala ya plastiki. Natumia chupa ya maji ya kujazwa tena badala ya kununua maji ya chupa kila mara. Najaribu kuepuka bidhaa ya plastiki ya matumizi ya mara moja. Kama kijiko sahani plastiki. Nachagua bidhaa zenye vifunganishio chache au zilizo zenye karatasi, kioo inapowezekana. Natumia tena kabla ya kutupa chupa au kopo likiwa bado linafaa nalitumia tena kwanza.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yaliyohusu mawasiliano na ushirikiano kazini. Yalinifundisha jinsi ya kuwasiliana kazini kwa heshima. Jinsi ya kusikiliza wenzangu si kuzungumza tu. Kushughulikia migogoro kazini bila hasira. Kutoa na kupokea maoni kwa njia ya kujenga. Pia nimepata msaada mkubwa kutoka kwa mafunzo ya usimanzi wa muda, mafunzo ya kupanga kazi na vipaumbele, kujifunza kutatua matatizo badala ya kulaumu.

Msimu ninaopenda zaidi ni masika. Masika hali ya hewa huwa ya wastan si joto kali wala baridi sana mazingira yanakuwa ya kijani na yenye uhai. Maua huchanua hali inanipa hisia ya mawazo mapya. Nachopenda kufanya wakati wa masika kutoka nje kutembea na kukaa hewani. Kufanya mipango mipya kwa sababu na hisi nina nguvu na motisha. Kutumia muda wa watu, hali ya hewa inaruhusu. Ninavyojisikia msimu huu, mchangamfu, mwenye matumaini, mwenye hasama ya kufanya mambo mapya. Masika hunifanya nijisikie kama maisha yameanza.

Inavyo shugulikia wateja ni kwa kuzingatia heshima, kusikiliza na kutatua tatizo kwa vitendo nawasikiliza kwanza kwa makini naonyesha heshima na utulivu natafta suluhisho la vitendo nawasiliana wazi na kwa lugha rahisi nafuatilia baada ya hapo lengo langu ni mteja ajisikie amesikilizwa na kuthaminiwa, apata suluhisho si ahadi tupu, arudi tena kwa amani na uaminifu.

Ndiyo, napenda kupika. Napenda kupika kunanipa utulivu na furaha. Ni. Njia ya kujijali na kuwa mbunifu. Napenda kuona watu wakifurahia chakula nilichoandaa. Napenda kupika zaidi vyakula rahisi lakini vitamu mapishi ya nyumbani yenye ladha ya asiri. Mara nyingine kujaribu mapishi mapya hata nikikosea kidogo. Nikiwa nikiwa na muda hasa wikendi jioni kama njia ya kupumzika baada ya siku ndefu. Nikimaliza kupika na jisikia nimeridhika na hisi nimefanya kitu cha maana.

Tatizo kazini naanza kwa kuelewa tatizo vizuri nawasikiza wahusika wote natafuta chanzo cha tatizo si dalili tu natafuta suluhisho kadhaa nashirikisha wengine inapobidi nafuatilia baada ya kutatua. Ninapojaribu kutatua tatizo nabaki mtulivu sii wapapara na jifunza kutokana na makosa na lenga suluhisho si lawama.

Kumbukumbu ya utotoni ninaipenda, na kumbuka wakati wa kucheza nje na marafiki jioni baada ya shule. Tulikuwa tunacheza mpira na mchezo wa kuruka kamba kwenye uwanja wa karibu hadi jua linapokaribia kuzama. Marafiki wa utani, ndugu wa chache, wakati mwingine wazazi, waki tuita tuingie nyumbani. Kumbukumbu hii haikuwa na wasiwasi wala presha. Tulicheka sana bila sababu kubwa. Tulifurahi, furaha ilikuwa ya kweli. Nilivyo jisikia nikikumbuka, najisikia mwenye joto la moyo, inaleta utulivu hunikumbusha dhamani ya furaha ndogo. Kumbukumbu hii hunikumbusha kwa furaha ya kweli mara nyingi iko kwenye vitu rahisi.

Navyosherekea siku yangu ya kuzaliwa huwa kwa njia rahisi lakini ya maana. Ninatumia muda na watu wa karibu, chakula kizuri au kitamu, mziki najitafakari. Kinachonifurahisha zaidi si ukubwa sherehe, bali upendo, utulivu na kumbukumbu nzuri. Napenda siku ya kuzaliwa kwangu iwe ya utulivu, shukrani na watu wa maana.

Wakati wa mapumziko ya mchana kwa kawaida ninakula chakula kwa utulivu bila haraka natembea kidogo ili kunyoosha mwili, ninapumzsha akili kusikiliza muziki na kuangalia kitu chepesi kuzungumza na wenzangu kwa mazungumzo ya kirafiki. Ni muhimu kwangu kwa sababu hunirudishia nguvu, hunipunguzia msongo wa mawazo, hunifanya nirudi kazi nikiwa makini zaidi, mapumziko ya mchana ni muda wa kujijaza nguvu upya, si kufanya kazi zaidi.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni wakati niliposaidiwa na mtu nisiyemjua kabisa bila yeye kutarajia chochote. Kilichotokea nilikua kwenye hali ngumu nimechanganikiwa na sina uhakika nifanye nini. Mtu moja aliyekua karibu, aliona hali yangu. Alinisikiza kwa utulivu, akanipa ushauri rahisi lakini wenye maana. Maana na akaondoka bila hata kuniuliza jina langu ulikuwa kushangaza, si kwamba msaada, lakini niliupata. Ulinikumbusha kuwa uwepo bado upo. Maneno machache yalibadilisha mtazamo wangu kabisa. Nilijisikia nashukuru sana. Nilihisi matumaini mapia. Nilitamani nami niwe mtu wakusaidia wengine bila masharti. Nilijifunza wakati mwingine msaada mkubwa hutoka sehemu usiotarajia na tendo ndogo la wema linaweza kubadilisha siku au maisha ya mtu.

Kila jioni kabla ya kulala, napunguza matumizi ya simu ili macho na akili zipumzike, naoga na jisafisha ili kuondoa uchovu wa siku. Nasoma kidogo au kusikiliza muziki laini, natafakari siku yangu kilichoenda vizuri na ninachoweza kuboresha na pumua pole pole ili mwili akili zitulie. Nachojaribu kuepuka habari nzito mjadala inayochosha kazi za dakika ya mwisho. Hii hutusaidia kulala kwa haraka kupata usingizi mzuri kuamka nikiwa na nguvu. Jioni napenda utulivu na maandalizi ya usingizi.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kukosa uaminifu hasa, kusema uongo bila sababu, kufanya mambo kwa siri yanayomuumiza mwingine, kuahidi halafu kutotekeleza mara kwa mara. Tabia nyingine zinazonisumbua kukosa heshima kwa wengine, kujiona bora kuliko wengine, kulalamika kila wakati bila kutafuta suluhisho, kutojali hisia za watu wengine tabia hizi hunisumbua, huharibu amani, huleta migogoro isiyo ya lazima, hufanya mawasiliano kuwa magumu. Hata hivyo, ninaamini kuwa mtu anaweza kujifunza na kubadilika, na jaribu kuelewa chanzo cha tabia kabla ya hukumu. Ninadhamini uaminifu, heshima na kujali wengine kukosekana kwa hayo ina.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunisaidia kupumzisha akili. Ni mazoezi rahisi na ya afya. Hunipa muda wakufikiria na kutafakari. Ninapotembea zaidi asubuhi au jioni wakati hewa ni tulivu, maeneo yenye miti na mazingira ya asili. Napo tembea na jisikia huru msongo hupungua mawazo ya nakuwa wazi. Kutembea kwa miguu ni njia rahisi ya kujitunza mwili na akili.

Napanga wiki yangu ya kazi mapema kwa sababu hunisaidia kuwa mtulivu na mwenye tija. Kwa kawaida nafanya hivi, mwanzoni mwawiki huandika kazi yote muhimu. Nazigawa kwa siku kulingana na kipao mbele. Naacha nafasi ya mapumziko na mambo ya dharura. Kila jioni natazama kilichofanikiwa na kupanga kesho.

Mara nyingi nasikiliza muziki unao nituliza na kunipa hamasa kulingana na hali ya siku. Ninapenda bongo flavor, hasa nyimbo zenye ujumbe wa hisia unanipa nguvu na mudi nzuri kwa kupumzika au siku. Wakati mwingine muziki wa injili kunituliza na kunipa matumaini.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni, hasa kwa vitu fulani. Napenda kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda. Naweza kulinganisha bei na ubora kirahisi uhitaji kutoka nyumbani, lakini pia napenda kuona na kugusa bidhaa kabla ya kununua.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe kando ya bahari, pahali penye utulivu na uzuri wa asili, labda Zanzibar au kisiwa chenye mandhari ya kuvutia. Ningependa kutembea ufukweni asubuhi na jioni, kuogelea na kufurahia upepo wa bahari, kusoma kitabu nikiwa kivulini, kula chakula cha bahari na kufurahia mandhari. Ningependa kusafiri na mtu au watu ninaojihisi huru nao, rafiki wa karibu au mwenzi. Sio kundi kubwa, napenda utulivu. Zaidi kupumzika lakini kwa kutembea kidogo kidogo, mchanganyiko mzuri wa utulivu na uchunguzi.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu bora nainayopatikana kwa wote ajira na ujasiri ya mali huduma bora za afya ushirikiano na mshikamano ulinzi wa mazingira uwongozi wa wajibikaji.

Rafiki wangu wa karibu zaidi ni mtu tuliye kutana naye shuleni. Tulianza kama marafiki wa kawaida lakini kwa muda tukajuta, tukajikuta tunaelewana sana katika mawazo vicheko hata changamoto. Mambo tunayofanya pamoja kuongea kwa muda mrefu, kuhusu maisha, kushirikiana mawazo na kushauriana, kufanya. Utani na kucheka hata mambo madogo wakati mwingine kukaa kimya. Nini kinachomfanya awe rafiki wa kweli uaminifu ukweli msaada mtu anayenifanya nijisikie mimi ni mimi bila kujifanya.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni yale yanayosaidia kukua kitaaluma na kibinafsi mafunzo ya ujuzi wa kazi, mafunzo ya mawasiliano, uongozi na usimanzi, usimamizi wa muda na msongo wa kazi, teknolojia mpya, maadili na wadilifu kazini.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini ya zamaana. Kukaa pamoja na kuzungumza, kula pamoja, kuangalia filamu au tv pamoja, kucheka na kufanya utani, kusaidiana na kazi nyumbani.